Zoila kuha mashisha, ni rangi gani kwa ukuta watumba inakufanya kujisikie utulivu, fulaha na. Hamasa kila unapokuwa ndani? Na kwa nini hisia hizo ni muhimu kwako? Kwa upande wangu, napenda langi za moto na utulivu, mchanganyiko kama blue, nyepesi, kijani kibichi, au beige yenye, mwangaza. Kila rangi ni liyo pendelea inamaana maalumu kwangu na inachangia jinsi, ninavyo hisi ndani ya chumba changu. Kwa mfano, blu nyepesi hunipa hisia za utulivu na kupumzika. Hasaa, baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Hii rangi inayofanana na anga au maji na kuona rangi hii, unifanya ni jisikie amani na kimya. Ikiimalisha mchakato wa kupumzika. Kijani kibichi ni rangi nyingine ni nayo penda kwa kuta wa chumba. Kijani hubeba hisia za amani na maisha. Na inayoni saidia kuzingatia ususiano wa mtu na mazingira yake. Nipokuwa na ukuta wa kijani nyumbani, nirihisi kuwa chumba kirikua na uhai na fulaha ya asiri. Na mara nyingi, niripokuwa ndani nirijisikia niko tayari kukabidhiana na changamoto za kila siku. Kijani pia ni rangi inayo ongeza mtazamo chanya na ubunifu. Jambo ambalo linafaa kuwa mtu anapenda kufikiria au kufanya kazi za ubunifu nyumbani. Bigi au rangi za udongo kutoa hisia ya joto na urahisi. Rangi hizi, hunifanya chumba kiwe lafiki na kustarehesha macho. Zaidi, rangi za udongo zinapanua hisia ya utaratibu na usawa. Ambazo ni muhimu pare unapo hitaji kufanya kazi, kusoma au hata kupumzika ila mshindo wa rangi kali. Ukuta wenye rangi ya udongo ni tahisi pia kuchanganya na mapambo mengi ine ya chumba. Na hunipa uhuru wa kutumia rangi zingine kwa viti, mapambo au mabadi ya fremu. Nakumbuka nilipo kuwa napenda chumba changu, niljaribu kuizingatia mude ya chumba na kile ninachotaka kufanikisha ndani yake. Chumba chaku lala kwa mfano kinahitaji rangi zinazo lala. Zinazo lala macho na kuimarisha usingizi. Chumba cha kazi au cha kusomea kinahitaji rangi. Zinazo chochea umakini na kuunda mazingira ya ubunifu bira kuwa na msisimuko wa, kupita kiasi. Hii limefundisha kuwa rangi za ni zaidi ya kupendeza macho, ni zana ya hisia akili na mwelekeo wa maisha. Zaidi ya asthmetics, napenda langi ambazo zina leta mchanganyiko wa mtazamo chanya na hisia za amani. Kwa mfano, bluu ya samahani, kijani, chamajani au pege yenye mwangaza. Unifanya nijisikie niko katika nafasi ya usawa, furaha na utulivu. Hii ni muhimu kwa sababu chumba ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na jinsi ninavyo hisi, ndani yake huwadhiri jinsi ninavyo shughulika na dunia nje.

Swali la kuhamasisha, ni wanyama gani unaona kuwa ni wa kipekee, wanakuletea furaha na utulivu, na kwa nini uwepo wao unakufanya ujisikie zaidi kama sehemu ya dunia hii. Kwa upande wangu, napenda wanyama wa marafiki na wenye tabia ya uaminifu, kama vile mbwa na paka. Lakini kila mmoja ana thamana yake tofauti kwangu, kila wanyama niliyowapenda huniletea furaha na hisia za kipekee ambazo haziwezi kulinganishwa na kitu kingine chochote. Wanyama hawa si tu marafiki wa kucheza nao, bali pia ni chanzo cha amani na utulivu wa akili. Hasa pale unapohisi umechoka au kuna msongo wa mawazo. Mbwa ni miongoni mwa wanyama ninaowapenda sana kwa sababu wana uaminifu mkubwa na wanapenda kushirikiana na binadamu. Hupenda kucheza, kusikiliza na mara nyingi kuonyesha hisia zao kwa njia ya dhati. Wakati napokuwa na mbwa napata hisia ya kuwa si peke yangu. Kuwa upendo wake unatoa furaha na salama. Pia wanapofanya mambo madogo kama kucheza au kukuambia kwa tabasamu lao la kipekee. Hunifanya nijisikie furaha na kupumzika. Mbwa hunifundisha pia uvumilivu, kwa sababu unahitaji kuwa mwangalifu, mwenye nidhamu na mwenye shukrani kwa maisha yao. Kwa upande mwingine, paka ni mnyama. Ni wanyama ambao hunisaidia kupumzika na utulivu wa akili. Tabia ya upole, kupumua kwa sauti ya chini na jinsi wanavyojipanga. Kwenye kona za joto hunifanya nijisikie amani. Paka hunifundisha kuwa furaha inaweza kuwa ya utulivu na isiyo na kelele. Pia huwa ni wanyama wa kujitegemea na hunifundisha heshima kwa uhuru wa wengine. Jambo ambalo ni muhimu hata katika mahusiano ya binadamu. Zaidi ya hayo, napenda pia wanyama wa porini au wanyama wa maji. Kama vile ndege, samaki au dolfini kwa sababu hunipa mtazamo wa uzuri wa asili. Kuangalia wanyama hawa hata katika mazingira ya asili hunifundisha kuheshimu mazunguko ya maisha na thamani ya mazingira. Ni kumbukumbu za uzuri wa dunia na jinsi kila kiumbe ana nafasi yake. Kuona wanyama wakienea kwa uhuru, kunaleta furaha na hutoa hisia ya uhuru na mtazamo chanya wa maisha. Nakumbuka nilipokuwa mdogo, nilipenda wanyama kwa sababu walinifanya nijisikie furaha ya dhati, kupumzika na kujifunza tabia nzuri. Hii ilinifundisha kuwa kuishi na wanyama kunaleta msomo ya maisha kama vile uvumilivu, uaminifu, heshima na furaha ya ndani. Kwa jumla, napenda wanyama ambao wana uaminifu, huruma, upole na uzuri wa asili. Wanyama hao hunisaidia kuwa na furaha, kupumzika kiakili na kunifundisha masomo muhimu ya maisha. Kuwa karibu na wanyama ni zaidi ya burudani. Njia ya kujenga moyo wa shukrani. Amani na upendo wa viumbe vyote, viumbe wote wa dunia.

Swali la kuhamashisha, ni njia gani ya usafiri unayotumia kila siku inayokufanya ufikie mahali kwa salama haraka na kwa urahisi. Na kwa nini njia hiyo ni muhimu katika maisha yako ya kila siku. Kwa upande wangu, napenda kutumia usafiri wa uma kila siku. Hasa matatu au mabasi, kulingana na umbali na mahali ninapotoka, njia hii hunisaidia kufika kazini, shuleni au mahali pengine kwa gharama nafuu na kwa urahisi. Kwa kuwa ni sehemu ya ratiba yangu ya kila siku, nimejifunza kupanga muda wangu vizuri ili kuepuka kuchelewa na kupata safari isio na msongo wa mawazo. Sababu ninayopendelea usafiri wa umma ni kuwa unapunguza stress. Nikiwa kwenye basi au matatu, ninaweza kutumia muda huo kwa shughuli nyingine, kwa kama kusoma, kusikiliza mziki, kuunda siku yangu au hata kupumzika kidogo. Hii inanisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu na nikiwa tayari kushughulikia na changamoto za siku. Kwa njia hii, safari yenyewe si mzigo, bali ni sehemu ya kupanga maisha yangu. Zaidi ya hilo, usafiri wa umma hunisaidia kuhifadhi fedha na mda, ukilinganisha na magari binasi. Gharama za matatu na basi ni nafuu zaidi, na pia huondoa mahitaji ya kutofau, kutafuta sehemu za kuegesha. Hii inarahishisha maisha yangu ya kila siku na kunipa uhuru wa kutumia rasilimali yangu kwa njia bora zaidi. Kama nakununua chakula au kuekeza katika masomo na burudani. Hata hivo, napendelea pia njia za kutembea kwa miguu au kuendesha baiskeli. Pale ambapo umbali ni mfupi. Njia hizi hutoa faida ya kiafya kwani zinachangia mazoezi ya mwili na pia hutoa hisia ya uhuru na furaha ya kuwa karibu na mazingira kutembea au kuendesha biashara kunanifundisha pia uvumilivu na nidhamu. Kwani unajifunza kupanga muda kuepuka vizuizi na kushughulika na hali ya hewa au barabara. Nakumbuka nilipokuwa na ratiba ya kila siku ya kutumia usafiri wa umma. Niligundua kuwa ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Haikuwa tu njia ya kufika mahali bali ilichangia mpangilio mzuri wa siku kurahishisha shughuli na kunisaidia kudumisha amani ya akili. Hii ilinifundisha kuwa njia tunazozichagua za usafiri zinaadhiri si tu muda wetu bali pia hisia zetu na jinsi tunavyoshugulikia na maisha. Kwa ujumla, napendelea kutumia usafiri wa umma kama msingi na kuunganisha na kutembea au baiskeli pale inapofaa. Njia hii hutoa usalama, urahisi kuokoa muda na fedha na afya ya mwili na akili. Usafiri ni zaidi ya kufiki, kufika mahali, ni sehemu ya kupanga maisha, kudumisha nidhamu na kuendelea kuwa na tazamo chanya wa kila siku.